Ndiyo, napenda kujaribu vyakula vipia. Kujaribu chakula kipya, hunipa nafasi ya kujifunza tamaduni tofauti, ladha mpya, na njia mbalimbali za upishi. Hunifanya nijisikie kama ninasafiri hata bila kuondoka nyumbani. Napenda hasa kujaribu vyakula vipya, ninapo safiri au ninapo tembelea mikawa mpya. Huko napata fursa ya kuonja mapishi ya kienyeji au ya mataifa mengine. Jambo linalo niongeza uzoefu wangu wa maisha wakati mwingine huanza kwa kiasi kidogo ili nijue ladha kabla ya kuzoea kabisa. Kujarabu vyakula vipya pia hunisaidia kupanua ladha yangu chakula na kugundua vyakula ninavyo vipenda ambavyo si kuwa navijua awali. Pia hunifanya nijifunze kudhamini ubunifu wa wapishi na aina mbali mbali vya vyakula vilivyopo duniani. Hata hivyo, huwa ni tahadhari kidogo napenda kujua viungo vinavyo tumika na namna chakula kilivyo andaliwa. Hasa kwa afya yangu, kwa ujumla kujaribu vyakula vipya hunipa furaha, msisimko na uzoefu mpya, huniongezea maarifa na ladha katika maisha.

Ndio nagawanya taka zangu kwa kadiri inavyowezekana kwa sababu ni jambo muhimu kwa mazingira na afya. Kawaida hugawanya taka katika makundi tofauti ilikurahisisha utupaji na urejelezaaji. Kwanza kutenganisha taka za kibaoni kama mabaki ya chakula, maganda ya matunda na mboga. Taka hizi zinaweza kuoza na wakati mwenye kutumika kutengeza mboji. Jambo linalosaidia mazingira na kilimo. Pili hutenganisha taka zisizo oza kirahisi kama plastiki, chupa, makopo na karatasi. Hizi huwekwa kando ya kwa ajili ya urejelezaji au kupelekwa sehemu sahihi za utupaji kufanya hivyo hupunguza uchafuzi wa mazingira na husaidia kupunguza taka zinazoishi tampo. Pia huwa makini na taka hatarishi kama betri, vio, vilivyovunjika au dawa zilizoisha muda wake na huzitupa kwa uangalifu ili kuepuka madhara kwa watu na mazingira. Kwa jumla kugawanya taka kuna nifanya nijisikie mwenye kuwajibika na naamini ni njia ndogo lakini muhimu ya kulinda mazingira na kuboresha maisha ya jamii.

Ninahifadhi pesa kwa njia iliyopangwa wa yenye nidhamu. Kwanza kabisa, huanza kwa kujiwekea bajeti ya kila mwezi. Ili nijue mapato yangu yanaendelea wapi na ni kiasi gani naweza kutenga kwa akiba. Hii hunisaidia kutumia pesa kwa busara na kuepuka matumizi yasiyo ya lazima. Pili hutenga kiasi maalumu cha pesa mara tu ninapopata mapato kabla ya kutumia kwa mambo mengi. Huwa nahakikisha akiba ni kipaumbele hata kama ni kiasi kidogo. Akiba ni hii huniweka kwenye akaunti ya benki. Au mpango wa akiba unaonipa usalama na wakati mwingine riba. Pia hujiwekea malengo ya kifedha kama akiba ya dharura. Malipo ya miradi. Au mahitaji ya baadaye. Kuwa na malengo hunipa motisha ya kuendelea kuhifadhi peza na kuepuka. Kutimia, kuzitumia bila mpango. Zaidi ya hapo hujaribu kupunguza matumizi yasiyo ya lazima kama kununua vitu visivyo ya msingi. Ili kuongeza kiasi cha pesa kinachobaki kwa akiba. Kwa ujumula kuhifadhi pesa hunifanya nijisikie salama kifedha. Mwenye nidhamu na mwenye uhakika wa siku zijazo.

Napendelea mwanga wa kati kuliko mwanga mkali kwa sababu umechanganya vizuri ufafanusi wa kuona faraja ya macho na utulivu wa mazingira. Mwanga wa kati au choshi macho kwa haraka hivyo unaweza kufanya kazi kusoma au kutazama kitu kwa muda mrefu bila kuumiza macho au kupata kichefu chefu. Kwa mfano, nikiwa ofisini au nyumbani. Mwanga wa kati hunisadia kujenga mazingira tulivu ambavyo yanarahisisha na kuongeza ufanisi wa kazi au shuguli zinazofanya. Mbali na kazi, mwanga wa kati pia huongeza starehe na hali nzuri ya kiakili. Mwanga mkali mara nyingi hufanya macho yajisikie kuchoshwa. Huku pia ukisababisha hisia ya joto au msongamano. Jamba linaloniwezesha kupunguza motisha ya kufanya kazi au kupumzika vizuri. Kwa upande mwingine, mwanga wa kati hunipa hisia ya amani, utulivu au thibiti. Nikiwa nyumbani, mwanga wa kati hufanya mazingira yawe mazuri. Kwa kupumzika baada ya siku ndefu, kusoma kitabu au kuzungumza na familia bila kukera macho au kuchosha hisia. Na zaidi ya hapo, mwanga wa kati unafaa kwa shugli mbali mbali. Kwenye kazi, burudani, au mazungumzo ya kijami. Hangilii na wakati huo huo, huongeza fahari na urahisi wa kuona. Kwa hiyo, napendelea kuoana mwanga wa kutosha lakini usiomuka. Kwa hiyo unachangia nafasi yenyu utulivu, makini, starehe na ufanisi. Katika maisha yangu ya kila siku.

Ndiyo, napenda sana kukimbia na si tu kwa mazoezi ya mwili, bali pia kama njia ya kupumzika akili na kuondoa msongo wa mawazo. Kukimbia hunisaidia kuboresha afya ya moyo mapafu misuli na hata mfumo wa kinga. Jambo ambalo linanifanya ni jisikie mwenye nguvu na afya njema kwa upande wake kukimbia kunatoa muda wa kutafakari kupanga mawazo na kutatua changamoto kwa utulivu ni kama fursa ya kuwa na muda wa binafsi bila mshinikizo ya kila siku napendelea kukimbia asubuhi mapema au jioni wakati ya wanisafi na kuna utulivu. Mazingira ya nje kama mbuga, milima au pwani huniongeza motisha kwani kuona maandhari nzuri wakati wa kukimbia hunifanya nijiskie furaha na msisimuko wa kipekee. Zaidi ya hapo kukimbia pamoja na wenzangu au ufamilia kuna boresha ushirikiano, mshikamano na furaha ya pamoja huku pia kushiriki changamoto na motisha ya kila mmoja. Hata hivyo sikimbii kila wakati bila mpangilio kuweka ratiba maalum nikizingatia masaa ya kulala, chakula na shughuli nyingi za kila siku ili kuepuka uchovu au majeraha. Pia huzingatia vifaa visahii kama viatu vyema, nguo, rafikio kwa mwili na kunywa maji ya kutosha. Kwa jumla, kukimbia ni zaidi ya mazoezi kwangu, ni njia ya kujenga nidhamu, kupata nguvu, kutulia akili na kufurahia mazingira. Hii ndio sababu napenda kukimbia kwani hunipa hisi ya ya furaha utulivu na kuridhika. Pia kuna nisaidia kuwa na mtindo wa maisha wenye afya na mtazamo chanya kwa kila siku.

Ninapo sheherekea mafanikio ya timu, hufanya kwa njia ya ushirikiano, furaa na shukurani kwa kila mushiriki. Kwanza hupenda kushiriki timu yangu katika kupongezana. Tunasheherekea kwa kuzungumza, kucheka na kuonyesha furaa kwa kila mtu aliyetoa mchango wake. Mi hufanya kila mshiriki ajisikie kudhaminiwa na kuhamasishwa kufanya vizuri zaidi siku zijazo. Pili, mara nyingi hupenda kufanya kitu maalum pamoja. Kama kula pamoja, kuenda nje kidogo au kutengeneza hafla ndogo ya shere. Shughuli hizi huchangia kuimarisha mshikamano. Watimu na kuongeza urafiki katika kati ya wachezaji au wanajamii watimu. Kwa michezo au kazi za kikazi, ni muhimu kusheherekea pamoja ili kila mtu ajisikie changiwe katika mafanikio. Zaidi ya hapo hupenda pia kushiriki shukrani kwa wale walio toa msaada, walio saidi ya timu, kushinda, ukufanikisha malengo. Hii ni njia ya kuthamini, juhudi na kuonyesha kwamba mafanikio ni matoke ya kazi ya pamoja, si ya mtu moja. Kwa ujumla, kusherehekea mafanikio ya timu, kuna nifanya ni jisikie, fura, mshikamano, motisha kufanya zaidi na kudhamini kila mchango. Hi hufanya timu iwe na roho nzuri ya kushirikiana na kufanikisha malengo yake kwa ufanisi.

Tabia ni nayopenda zaidi kwa wengine ni heshima na ukweli. Watu wanao nielewa kuzungumza kwa uwazi na kuthamini maoni ya wengi hunifanya. Nijisikie uhuru na kuaaminiana. Heshima ni msingi wa mahusiano, mazuri, iwe kazini, nyumbani au kijamii. Pili napenda tabia ya ushirikiano na msaada. Watu wanao nisaidia wengi kushirikiana katika kazi ya uchanga mtu. Na kuwa tayari kutoa msaada bila kusubiri malipo au shukurani hunifanya ni jisikie kwamba tunaweza kutengemana. Tabia hii huongeza mushikamano wa kijamii na kufanya kila mtu ajisikie sehemu ya timu au jamii. Zaidi ya hapo napenda tabia busara na uvumilivu. Watu wanaowaweza kuthibiti hisia zao kusikiliza maoni tofauti na shugu. Kushughulikia changamoto kwa utulivu hunipa hisia ya usalama na kuaminiana. Tabia hizi hufanya mazungumzo na kushirikiana na wengine kuwa rahisi na yenye tija. Kwa ujumula tabia ninazopenda kwa wengine ni zile zinazo changia uheshima ushikamano naamini na uaminifu. Kwani zinaunda mazingira mazuri ya kushirikiana kujifunza na kufurahia maisha pamoja.

Ili kujijali na kujitunza hufanya mambo kadhaa yanayohakikisha afya yangu ya mwili. Akili na hisia iko sawa. Kwanza nahakikisha nina lishe bora. Kula chakula chenye virutubisho vinavyohitajika. Kunywa maji ya kutosha na kuepuka vyakula vyenye madhara. Hii hunisadia kuwa na nguvu, afya njema na kinga bora ya mwili. Pili hufanya mazoezi ya mwili mara kwa mara. Kama kutembea, kukimbia, au kufanya mazoezi nyumbani mazoezi ya haya husaidia kudumisha afya ya moyo, misuli na kupunguza msongo wa mawazo. Nyingine ni kuhakikisha nina pumziko la kutosha. Kula kwa muda, unaofaa na kupumzika baada ya kazi au shuguli nzito. Ili akili na mwili vipate kupona. Zaidi hufanya shuguli za kiakili na burudani. Kama kusoma, kusikiliza mziki, kutazama vipindi au kufanya jambo ninalopenda. Hii hunisadia kupunguza msongo wa mawazo, kuongeza furaha, na kuimarisha akili. Vile vile, hufuata usafi na afya binafsi kama kuosha mikono meno, kuoga mara kwa mara, na kuhakikisha mazingira yangu ya kazi na kazi ni safi. Usafi huu unaongezea hisia ya usalama na faraja. Kwa ujumla kujitunza kwangu kunajumuisha lisha bora. Mazoezi, Pumziko, Burudani na Usafi Kwani hizi hufanya nijisikie mwenye afya furaha na nguvu za kukabiliana na maisha ya kila siku.

Ninaboresha je mchakato wa kikazi kwa njia makini na kwa hatua zilizopangiliwa ilikuongeza ufanisi ubora na usalamu. Kwanza, uchunguza mchakato mzima wa kazi ili kuelewa kila hatua, nini kinachofanya. Ni muda gani unachukua na changamoto zinazojitokeza. Hii hufanya nijue sehemu zinazohitaji maboresho. Baada ya hapo, hujaribu kupanga hatua za kazi kwa mpangilio bora. Kwa mfano, napanua muda au rasili mali pale zinapohitajika. Zaidi, kuondoa hatua zisizo na maana. Au kutumia teknolojia na zana zinazofanya kazi kwa rahisi na haraka. Hiu husaidia kupunguza muda uliopotea na kuongeza ubora wa matokeo. Zaidi hufanya mawasiliano bora na wenzangu, kushirikiana na kuuliza maoni ya wengine, kusaidia kubaini changamoto ambayo pengine sisingeona peke yangu. Ushirikiano huu pia husaidia kuhakikisha kila mtu anajua wajibu wake na kazi inafanyika kwa ufanisi. Mara nyingi huangalia matokeo ya maboresho au kuandika maelezo au taratibu za kawaida. Ili kuhakikisha kila mtu anayefanya kazi anafuata njia sawa. Na hivo kupunguza makuwa pia huwa tayari kubadilisha au kurekebisha mchakato endapo matokeo hayatafanikiwa kama ilivyo tarajiwa. Kwa ujumla kuboresha mchakato wa kazi kwangu ni mchanganyiko wa kupanga Kuchunguza Kushirikiana kutumia teknolojia na kurekebishi taratibu. Kwani hufanya kazi kuwa rahisi yenye ufanisi na matokeo bora. Huku pia ikisaidia kuokoa muda raslimali.

Baada ya siku ndevu, napumzika kwa mchanganyiko kwa njia za kiwili na kiakili. Hmili kurejesha nguvu wa na utulivu wa akili. Kwanza napenda kupumzika kimwili. Kama kulala kidogo, kukaa chini, au kupumua kwa utulivu. Hiyo hunisadia misuli yangu kupumzika na kuondoa uchovu wa mwili. Pia napenda kupumzika kiakili kwa kufanya shuguli zinazo nilisha akili kama kusikiliza mziki. Kutazama vipindi wa burudani au kusoma kitabu, hivohunisaidia kuondua mawazo ya kazi, kupunguza msongo wa mawazo na kunifanya nijisikia mtulifu. Zaidi mara nyingine ufanya mazoezi madogo wa matembezi ya araka inji. Hii hutoa hisia ya ufahamu na uchangia afya ya mwili na akili. Ili kufanya nijisikie na nguvu na tayari kwa siku iliofuata. Saidi ya hapo, ujaribu kuzingatia mazingira tulifu. Kama kudididisha mwanga mkali kupunguza kelele na kuwa na hewa safi mazingira tulifu uchangia kupumzika kwa kina na kuraisisha usingizi mzuri. Kwa ujumla, napumzika baada ya siku ndefu kwa njia zinazojumuisha kupumzika mwili, kupumzika akili, kufanya matembezi madogo na kuunda mazingira tulifu. Jambo linalonifanya nijizikia mtulivu, mwenye nguvu na tayari kukabiliana changamoto za kesho.

Chakula ninacho kipenda zaidi ni pilau ya nyama. Asa pilau ya kipekee iliopikwa kwa viungo vizuri. Napenda chakula hiki kwa sababu latha yake ni ya kipekee. Yenye manukato mazuri. Ni uchanganya tamu chumvi na viungo kwa uwiano mzuri. Kila kiambatanisho uongeza hisia za furaha inapopi. Kila na kumbuka mara ya kwanza ilivo kila pilau vizuri ilikuwa nilipokuwa nyumbani na familia. Nilishangazwa na latha yake, harufa yake nzuri na jinzi chakula kilivyo kuwa na rangi nzuri na kuvutia mara hiyo ya kwanza ilinifanya niwe shabiki wa chakula hiki na hadi leo nakipenda sana. Nilikula pilau ya mwisho kwa wiki moja iliyopita na ilifurahia hasa sana. Asa ninapokukaa nyumbani na familia na furahia kula pilau nyumbani kwa sababu mazingira ya nyumbani ni tulivu salama na kuna mshikamano wakifamilia jambo lililo ongeza latha ya chakula. Kwa ujumla, chakula hiki unipa furaha, kuridhika na hisia za kipekee. Napenda kukila nyumbani kwa sababu ni mahali ambapo naweza kufurahia chakula, kushirikiana na wapendwa wangu na kuunda kumbukumbu nzuri za pamoja.

Ndiyo, napenda kutembea musituni kwa sababu ni njia nzuri ya kupumzisha hakili na kuungana na mazingira ya asili. Msitu una utulivu wa kipekee ewa ni safi, kuna sauti ya ndege na upepo, na maandhari ya miti unifanya nichiskie nipo mbali na kelele za kila mtu. Napokuwa musituni, napenda kutembea pole pole, kuangalia mazingira na kuvuta pumzi ndefu, kutembea huko unisaidia kupunguza musongo wa mawazo. Kutuliza akili na kurejesha nguvu. Pia hunipa nafasi ya kutafakari maisha. Kupanga mawazo na kupata amani ya ndani. Zaidi ya hapo. Kutembea musituni ni mazoezi mazuri ya mwili. Unifanya nijisikie mchangamufu. Kuongeza nguvu za kuimarisha afya bila presha kubwa. Pia napenda kujifunza kuhusu mimea na wanyama, jambo lililonongeza maarifa na kudhamini mazingira. Kwa ujumla kutembea msitu unipa fura utulivu na muunganiko wa kipekee na asili na ndiyo maana ni moja ya shuguli, ninazozipenda wakati wa kupumzika.

Juisii ninayo ipenda zaidi ni juisi ya machungwa ya asili. Napenda juisi hii kwa sababu inaladha ya asili. Tamu kidogo na yenye harufu nzuri. Hutoa hisia fresh na nguvu mara moja unapokunywa. Pia juisi ya machungwa ni nzuri kiafya. Inatoa vitamini c ambayo hunisaidia kuimarisha kinga ya mwili. Napenda kunywa juisi hii asubuhi au wakati wa mapumziko. Kwa sababu hunifanya nijisikie mchangamfu na tayari kwa shughuli za siku. Huu ni mlo mzuri wa kufungua siku au kuongeza nguvu baada ya kazi. Zaidi napendelea kunywa juisi ya machungwa nyumbani au. Katika mkahawa mzuri, pale ninapoweza kufurahia ladha na burudani kwa pamoja na familia au marafiki. Juisi hii hufanya muda wa kunywa chakula kuwa wa furaha na starehe zaidi. Kwa ujumla, juisi ya machungwa ninapenda kwa sababu ina ladha nzuri, ni ya afya, inachangia mchangamko wa mwili na hunifanya nijisikie furaha kila nikinywa.

Ndiyo, napenda mvua. Hasa inaponyesha kwa utulivu. Mvua ina niletea amani ya akili na hisia ya utulivu. Kwani sauti ya matone ya mvua na harufu ya ardhi. Baada ya mvua, hunifanya nijiskie nimepumzika. Mvua pia hunikumbusha uzuri wa asili na mwanzo mpya. Mimea inapokuwa kijani na hewa inakuwa safi. Hunifanya nijisikie fura na matumaini. Wakati wa mvua napenda kukaa ndani, kunywa chai au kahawa na kusikiliza mvua ikinyesha ni muda mzuri wa kutafakari na kupumuzika. Hata hivyo, napenda mvua kwa kiasi. Mvua nyingi sana zinaweza kuletu usumbufu kama baridi, matope au usafiri mgumu. Lakini kwa jumla mvua ya wastani hunipafura utulifu na hisia ya baraka ndiyo maana naipenda.

Mimi ni mtu wa kuwai kuliko kuchelewa, na ni, hii tabia ninaijali sana katika maisha yangu ya kila siku. Napenda kufika mapema au kwa wakati kwa sababu kunanipa amani ya kile na kunusaidia kuanza shugli zangu bila msongo wa mawazo. Napata nafasi ya kujianda vizuri kupima hali ya kazi au tukio na kuhakikisha kila kitu kiko tayari kabla ya kuwanza. Kuwai pia ni ishara ya eshima kwa wengine wakati unaoanza kazini au kwenye mikutano. Kufika kwa wakati kunawaonyesha wenzangu kwamba ninathamini muda wao na kuwa na uwajibikaji. Hii husaidia kujenga uhakika na uaminifu. Kati yangu na wenzangu jambo linaloongeza mshikamano na ushirikiano kazini au katika maisha ya kijami. Zaidi ya hapo tabia kuwai unisaidia kupanga muda wangu vizuri. Napanga tatiba ya shuguli zangu ili kuepuka kusababisha ucheleweshaji kupoteza muda wa kukosa fursa muimu. Hata pale ninapokutana na changamoto zizizotarajiwa kuwa tayari mapema kunanipa muda wa kushugulikia matatizo bila presha. Kwa ujumla, kuwa mtu wa kuwai, kunanifanya nijisikie mtulivu mwenye nithamu na mwenye uwajibikaji kupia kunijengea eshima na uaminifu kwa wengine. Tabia inaongeza ufanisi wangu wa kazi, mshikamano wa kijami na amani ya akili katika maisha yangu ya kila siku.

Jambo muhimu sana la dini kwangu ni imani na maadili. Imani hunipa nguvu ya kiroho na mtazamo chanya katika maisha. Hunisaidia kushughulikia changamoto kwa utulivu na kunipa tumaini ata wakati mambo hayako raisi. Msingi wakuwa na amani ya ndani kujua kuwa kuna mwongozo wa kimaadili na kiroho unaoishi njia sahihi. Zaidi maadili yanayo tokana na dini kama heshima uaminifu kusaidia wengine na shukrani ni muhimu sana kwangu tabia hizi husaidia kujenga uhusiano mzuri na familia. Marafiki na jamii kwa ujumla ni njia ya kutimiza maisha yenye furaha na ushirikiano. Pia dini hunifundisha shukrani uvumilivu na upendo kwa wengine, jambo linaloongeza mshikamano wakijamii, na hufanya nishirikiane, vyema na wengine. Kwa ujumla, jambo muhimu la dini kwangu ni kuimarisha imani, maadili mema na mshikamano na wengine, kwani hufanya maisha yangu kuwa yenye maana, kwa amani na furaha.

Mazingira mazuri ya kazi ni yale yanayo wafanya wafanya kazi wajisikie salama kuthaminiwa na kueshimiwa huku wakifanya kazi katika hali yenye utulivu na ushirikiano mzuri ni mazingira yenye mawasiliano ya wazi katika ya viongozi na wafanyi kazi ambapo maoni na changamoto zinasikilizwa na kushugulikiwa kwa haki. Pia ya nausishwa uongozi bora, unaotoa mwelekeo, msaada na motisha, kwa wafanyikazi pamoja na upatikanaji wa vifaa na rasilimali. Zinazo itajika ili kazi ifanyike kwa ufanisi, zaidi ya hayo, mazingira mazuri ya kazi uakikisha, usalama na hafya kazini. Kuheshimu muda wa mapumuziko na kutoa furusa za kujifunza na kukuza stahaluma, hali inaochangia kuongezea hari ya kufanya kazi, kupunguza msongo wa mawazo na kuboresha utendaji wa ujumula wa taasisi.

Ndio, mfumo wa usalama, wa vidole utumika sana katika maeneo mengi ya kazi na taasisi kwa sababu ni mfumo wa kisasa, salama na unaotengemewa katika kuthibiti usalama na maudhurio ya wafanyikazi. Mfumo uu ufanya kazi kwa kutambua alama za kipekee za vidole vya kila mtu. Mbazo hazifanani kati ya mtu na mtu. Ivo kufanya, iwe vingumu sana kwa mtu asie usika kupata ruhusa ya kuingia na kuandikisha maudhurio, kwa niaba ya mwingine. Kwa kutumia mfumo wa vidole, muajiri anaweza kuwakikisha kuwa ni mfanyikazi usika pekee, ndie anayethibitisha uwepo wake kazini, jambo linalopunguza, undanganyivu kama vile kuingia, kwa niaba ya mwenzako. Pia, usaidia kurekodi, kwa usahii muda wa kuingia na kutoka kazini. Hivo kuraisisha ufuatiliaji wa saa za kazi, kuchelewa na kufanya kazi kwa zaidi. Zaidi ya hayo, mfumo wa vidole unaongeza usalama wa eneo la kazi. Kwa kuthibiti ufikiaji wa maeneo nyeti kama ofisi muhimu, maabara au vyumba vya kuifadhi vifaa na taarifa muhimu. Hii ulinda mali, taarifa na usalama wafanyi kazi kwa jumla. Kwa upande wa usimamizi mfumo huu uraisisha kazi ya rasimali mtu. Kwa kutoa taarifa sahihi na kupunguza makosa ya kibinadamu yanayotokea kwenye mifumo, ya kusaini kwa mkono.

Ninalinda mazingira kwa kuchukua hatua mbali mbali za kila siku zinazolenga kupunguza uharibifu wa mazingira na kuhifadhi rasilimali za asili kwa matumizi ya sasa na ya badae. Kwanza ninahakikisha napunguza matumizi ya taka kwa kutenganisha, taka zinazoweza kurejelewa kama plastiki, karatasi na chuma na kuzitupa au kuzitumia upya kwa njia sahihi badala ya kuzichoma ovyo. Pia ninajitahidi kupunguza matumizi ya plastiki kwa kutumia mifuko ya kudumu au chupa zinazo tumika mara nyingi. Pili ninahifadhi ni shati na maji kwa kuzima ata viwaya vya umeme na mashini zisizo kuwa zinatumika pamoja na kutumia maji kwa uangalifu ili kuepuka upotevu. Katika mazingira ya kazi hasa kwenye mahabara ya ofisi ninazingatia matumizi sahihi ya kemikali na vifaa hatarishi kufuata taratibu za usalama na utupaji wa taka hatarishi ili kuepuka kuchafua mazingira na kuhatarisha afya ya watu. Zaidi ya hayo ninashiriki au kuunga mkono shughuli za upandaji miti na usafi wa mazingira katika jamii na pia na kuhamasisha wengi kuhusu umuhimu wa kulinda mazingira. Kwa kufanya hivyo nachangia katika kudumisha mazingira safi salama na endelevu ambayo ni muhimu kwa afya ya binadamu viumbe hai na maendeleo ya jamii kwa ujumla.

Hapana, siishi mahali nilipozaliwa kwa sababu maisha yamenipeleka sehemu tofauti kutokana na sababu mbali mbali kama masomo, kazi na kutafuta fursa bora za maisha. Kuhama kutoka mahali nilipozaliwa kumenipa nafasi ya kukutana na watu wa tamaduni tofauti, kujifunza mambo mapya na kupanua mtazamo wangu kuhusu maisha na jamii kwa jumla. Ingawa si ishi nyumbani nilikokulia bado ninauhusiano wa karibu na mahali nilipozaliwa kwani ndipo nilipopata malezi ya awali, maadili na misingi ya maisha yangu. Mara kwa mara hurudi kutembelea familia na marafiki. Jambo linalonifanya nijisikie kuwa na mizizi na utambulisho thabiti. Kwa upande mwingine, kuishi sehemu ya mpya kunanisaidia kujitegemea zaidi, kukabiliana na changamoto kwa ujasiri na kujijenga maisha bora kulingana na malengo ya sasa na ya baadae.

Ndiyo, navaa miwani kwa sababu husaidia kulinda macho yangu na kuboresha kuona katika hali mbali mbali. Miwani ninayovaa mara nyingi hutumika kama kizu kizuizi dhidi ya miale ya jua. Au kama msaada wakuona kama miwani ya prescripshoni ambayo usaidia kusoma, kutumia kompyuta au kufanya kazi nyingi zinazohitaji makini. Zaidi hayo, kuvaa miwani kunanisaidia kuzuia uchovu wa macho kuondoa maumivu ya kichwa yanaoweza kutokana na kuona vibaya. Na kulinda macho kutokana na vumbi hewa yenye chembechembe, au vitu vingi vinavyoweza kuharibu macho. Pia miwani mara nyingi huchangia mtindo na kuonesha utu ikifanya mtu ajisikie vizuri na kujiamini zaidi kwa hiyo, kuvaa miwani si tu ni kwa faida ya afya bali pia ni njia ya kuongeza ufanisi na starehe katika shughuli za kila siku.

Shughuli yangu ya kupendezwa ni kusoma na kujifunza mambo mapya. Jambo linalonipa furaha kubwa na kuridhika kwa akili na hisia. Ninapopata nafasi ya kuelewa jambo jipya. Ni kama ninapata daraja na kuunganishwa. Na ulimwengu wa mataifa na ufahamu. Jambo linaloongeza uwezo wangu wa kuelewa jinzi dunia inavyofanya kazi. Jinzi teknoloji inavyobadilisha maisha au jinzi binadamu na mazingira wanavyoathiriana. Kusoma na kujifunza pia kunanisaidia kuboresha ujuzi wangu na kutatua matatizo. Kuchambua taarifa kwa kina na kufanya maamuzi saa hii katika maisha ya kila siku. Zaidi ya manufaa ya kielimu shughuli hufanya nijisikie mwenye dhamani na motisha. Kwani kila kitu kipya kinachojifunza, kinachangia ukuwaji wangu binafsi na kitaalamu. Ni fursa ya kukukua kisaikolojia pia kwani kunanifundisha uvumilivu, ufahamu wa kina na mbinu za ubunifu wakati napokabiliana na changa moto kwa upande mwingine. Kujifunza ni shughuli inaonifanya niwe na ari ya kushirikiana na wengine. Kubadilishana mawazo na kuchangia katika maelezo ya jamii yangu kwa hiyo kusoma na kujifunza mambo mapya si tu burudani. Bali ni njia ya maisha inayonipa uelewa mpana ubunivu na motisha kufanikisha malengo yangu binafsi na ya kitaalamu.

Kila asubuhi ninapo amka nafuata mpangilio unao ni saa. Ndio utaratibu na kuanza siku kwa njia yenye afya na ufanisi. Kwanza ninaanza kwa kuamka mapema ili kupata muda wa kutosha kabla ya shughuli za kazi au shule. Jambo linalo nisaidia hunipa nidhamu au kupanga muda vyema. Baada ya kuamka mara nyingi hufanya mambo ya msingi ya afya ya mwili kama kusafisha meno kuoga na kuvaa nguo safi na zinazo faa. Jambo linalo ongeza usafi na kujiamini. Baada ya hapo napendelea kufanya mazoezi madogo au mafunzo ya mwili. Kama kutembea au kufanya kukimbia kidogo ili kuamsha misuli na kuongeza nishati ya mwili. Kisha ninakula kilelezo cha chakula cha asubui chenye lishe kama mayai chai au juisi ili kuhakikisha mwili unapata nguvu na vitamini muhimu za kuanza siku. Vile vile mara nyingi napanga ratiba yangu ya siku. Nikipanga kipaumbele cha kazi mikutano na shughuli nyingi muhimu. Ili kuhakikisha siku inakua na mpangilio mzuri na sio ya kukosa mwelekeo baada ya kuanda yote haya. Ninajianda kuondoka au kuanza kazi nikiwa na mtazamo mchanya na akili safi na motisha ya kufanya kazi kwa ufanisi. Kwa kifupi kila asubui ni fursa ya kujianda kiafya, kisaikolojia na kitaalamu. Kuhakikisha ninaanza siku kwa nguvu nidhamu na mpangilio unaongeza ufanisi kazini na katika maisha yangu ya kila siku.

Ndiyo, napenda kuvaa kofia kwa sababu ina faida nyingi zinazo husiana na afya, mtindo na faraja. Kwanza kabisa, kofia hunisaidia kujikinga dhidi ya mionzi mikali ya jua. Asa ninapokuwa nje kwa muda mrefu, jambo linalo nisaidia kulinda ngozi ya uso. Na macho pamoja na kupunguza hatari ya maumivu ya kichwa ya nayosababishwa na jotokali. Pia katika mazingira ya baridi au vumbi, kofia unisaidia kuweka joto la mwili na kulinda kichwa zidi ya hali zisizofaa za hewa. Zaidi ya hilo, kofia ni sehemu ya mtindo wa mavazi na husaidia kuongeza kujiamini kwani inaweza kukamilisha mwonekano na ukomesha utu wa mtu. Kuna ina mbali mbali za kofia kama kofia za kawaida, kofia za kazi au kofia za michezo. Kila mmoja hutumika kulingana na mazingira na shughuli husika. Kwaupande mwingine kuvaa kofia pia kunaweza kuwa ishara ya nidhamu. Au utaratibu. Hasa katika maeneo ya kazi au matukio maalumu yanayohitaji muonekano fulani.

Ndiyo, napenda hesabu kwa sababu hunisaidia kufikiria kwa mpangilio, maantiki na usahihi. Hesabu hunifundisha jinsi ya kuchambua tatizo, atua kwa atua. Kutafuta suluhisho sahihi na kufanya maamuzi yanaotegemea hoja baada ya hisia. Ujuzi unisaidia si tu darasani au kazini. Bali pia katika maisha ya kila siku. Kama kupanga matumizi, kusimamia muda au kutathamini machaguo mbali mbali. Zaidi ya hayo hesabu unipa changamoto ya kiakili inayochochea kubongo kufanya kazi zaidi. Jambo linaloongeza umakini, uvumilivu na uwezo wa kutatua matatizo wangumu. Linapo fi fanikiwa kutatua swali la hesabu kupata isia ya kuridhika na kujiamini. Kwani ua si ushahidi wa uwezo wa kufikiria kwa kina na kwa hayo sai. Pia esabu ni msingi wa taaluma nyingi kama sayansi, teknolojia, uandisi na uchumi. Hivo kuzipenda unifungulia milango ya fursa nyingi za kujifunza na kujite kujiendeleza kitaaluma.

Napendelea kuwasiliana ana kwa ana na watu kwa sababu njia hii hunipa fursa ya kuelewa ujumbe kwa kina zaidi, kupitia sauti. Lugha ya mwili na hisia za mtu ninayezungumza naye. Mawasiliano ya ana kwa ana husaidia kujenga uelewano, kuaminiana na mahusiano mazuri kwa haraka. Kwani mtu anaweza kuuliza maswali papo hapo, kutoa ufanuzi na kuona majibu ya mwenzake bila kuchelewa. Hata hivyo pia ninathanimi mawasiliano ya maandishi kama ujumbe au barua pepe. Hasa pale ambapo kunahitajika kumbu kumbu ya mawasiliano. Au pale watu wako mbali. Njia hiyo hunisidia kufikisha ujumbe. Kwa utaratibu na uazi na kumpa mpokeaji muda wa kutafakari kabla ya kujibu. Kwa ujumbe napendelea kuchagua aina ya mawasiliano kulingana na mazingira. Umuimu wa ujumbe na uhusiano uliopo ili kuhakikisha mawasiliano yanakuwa wazi yenye heshima na yenye ufanisi.

Ndiyo, napenda kutembea kwa miguu, kwa sababu ni shughuli rahisi lakini yenye manufaa makubwa kwa afya ya mwili na akili. Kutembea hunisaidia kufanya mazoezi bila kuhitaji vifaa maalumu na huniongezea nguvu ya mwili, kuboresha mazunguko wa adamu na kusaidia kudumisha uzito unaofaa. Pia ni njie nzuri ya kupunguza mzongo wa mawazo, kwani kunanipa muda wa kutafakari, kupumua hewa safi, na kuondoa mawazo mazito inayotokana na shughuli za kila siku. Zaidi ya faida za kiafya, kutembea kwa miguu hunipa nafasi ya kuungana na mazingira, yanayo nizunguka, kuona mandhari na kufurahia utulivu wa mazungumzo nikiwa na rafiki, ni shughuli ni inayoweza kufanyika wakati wowote. Iwe asubuhi, jioni au wakati wa mazungumzo mapumziko na hunisaidia kuimarisha nidhamu ya kujali afya yangu. Kwa ujumla napenda kutembea kwa miguu kwa sababu ni njia rahisi, salama na endelevu ya kuimarisha afya utulifu wa kili na ubora wa maisha.

Napenda mambo mengi kuhusu mtaa wangu kwa sababu unanipa hisia ya usalama, utulivu na kuhishi kwa amani. Kwansa kabisa, napenda ugaribu na watu wanoishi hapo. Kwani wengi wao ni wakarimu, wenye heshima na tayari kusaidiana wakati wa shida au furaha. Hali hii ujenga mshikamano na kufanya mtu ajesikia kuwa sehemu ya jamii isiyo mgeni. Pia napenda mazingira ya mtaa wangu, hasa kama nitulifu, safi na yenye mpangilio mzuri wa nyumba na barabara. Ukaribu wa huduma muhimu kama maduka. Vituo vya usafiri, shule au vituo vya afya unifanya maisha yawe rahisi na kupunguza usumbufu wa kila siku. Zaidi ya hayo, napenda kuona jinzi watu wanavyoshirikiana katika shuguli za kijamii. Kama usafi wa mazingira, mikutano ya kijamii au mtaa na kusaidiana wakati wa dharura. Kwa ujumla napenda mtaa wangu kwa sababu ni mahali panaponipa faraja utambulisho na mazingira mazuri ya kuhishi na kuendelea na maishi yangu ya kwa utulivu.

Ndia naenda hospitali mara chache kwa mwaka kwani mara nyingi huenda tu kwa sababu za kawaida za afya ukaguzi wa mara kwa mara au matibabu ya dharura kwa kawaida mwendo huu ni wa makini na si wa kila siku kwani ninafahamu umuhimu wa kulinda afya kwa kufanya mazoezi kula chakula chenye lishe na kudumisha usafi jambo lililopunguza hitaji la kuenda hospitali mara nyingi. Hata hivyo mimi pia huenda hospitali kwa uchunguzi wa afya ya kinga. Kama vipimo vya damu upimaji wa shinikizo la damu au uchunguzi mwingine unaohitajika mara kwa mara kulingana na umri na hali ya afya. Mara nyingine ziara za hospitali kwa ajili ya familia au marafiki ambapo kuungana na wataalamu wa afya kunasaidia kupata ushauri sahihi na kufuata matibabu kwa haraka. Kwa ujumla kuenda hospitali mara chache kunahusiana na kudumisha afya, kuzuia magonjwa na kuhakikisha maisha yangu yanaendelea kwa usalama na ufanisi.

Ndiyo, ninatumia zana mbali mbali za digit kila siku ambazo hunisaidia kila katika kazi, mawasiliano na kujifunza. Kwanza napenda kutumia kompyuta au laptopu kwa kazi za kila siku kama maandishi uchambuzi wa data na kupata taarifa muhimu kupitia mtandao. Kompyuta pia husaidia kupanga ratiba, uifadhi faili muhimu na kufanya kazi kwa ufanisi bila usumbufu. Zaidi, simu ya mkononi ni zana nyingine muhimu ambayo husaidia mawasiliano ya papo kwa hapo kupitia simu, ujumbe mfupi, barua pepe na mitandao ya kijamii. Simu pia hutoa taarifa haraka inasaidia kufuatilia ratiba na mara nyingi hutumika kama kalenda au kengele ya kukumbuka mambo muhimu. Ninatumia pia programu na zana maalumu za kazi kama vile zana za kuhifadhi kumbukumbu kalenda za digiti na programu za kuchambua data au kupanga miradi. Hii husaidia kuongeza ufanisi kupunguza makosa ya kibinadamu na kufanya kazi iwe rahisi kufuatilia maendeleo. Kwa jumla zana hizi za digiti zinasaidia kuwa na mpangilio kuwasiliana kwa haraka na kwa uwazi kupata marifa mapya na kufanya kazi yangu iwe rahisi na yenye tija zaidi pia zana hizi hutoa urahisi wa kufanya kazi kutoka mahali popote jambo linaloongeza uhuru na kakatika maisha ya kila siku.

Ndio, ninavyolea nywele zangu mara kwa mara. Ili kua akikisha zinabaki safi, senye afya, na kuonekana vizuri. Kwa kawaida, ufanya hii mara moja au mbili kwa wik. Kulingana na hali ya nywele na shughuli ninazoshughulika nazo. Kuvaa nywele mara kwa mara, kuna saidia kuondoa vumbi, mafuta na mabaki ya bidhaa za nywele. Jambo linalozuia nywele kukauka au kuharibika. Zaidi ya hilo, kuna vyolea nywele usaidia kudumisha unyevu nyevu wa nywele na kuzuia kuoza au kuvunjika hasa pale ambapo, hali ya hewa ni ya jua kali. Mvua au vumbi. Pia, uchangia kuunda mtindo fulani unaonifaa nijisikie vizuri na kujiamini zaidi. Kwani, nywele ni sehemu muhimu, ya kuonesha utu na mtindo wa mtu. Kwa ujumla, kuna vyolea nywele mara kwa mara ni sehemu ya utunzaji wa mwili na kuendeleza mtindo mzuri wa kibinafsi.

Katika kazi yangu, nataka kufikia hatua ya juu ya utalaamu, uwajibikaji na mchango chanya kwa jamii. Lengo langu kubwa ni kuendelea kukuza ujuzi na maarifa yangu ili niwe mtalaamu anayeheshimika na anayeaminiwa katika fani yangu. Mwenye uwezo wa kufanya kazi kwa ufanisi, kwa usahihi na kwa kuzingatia viwango vya kitaalamu. Na maadili ya kazi na tamani kufikia nafasi ambao si tu inaongezea hadhi ya kitaaluma bali pia inanipa fursa ya kushiriki katika kufanya maamuzi muhimu yanao boresha ubora kwa huduma au matokeo wa kazi zaidi ya hayo ninakusudia kupanda kazi kitaaluma hadi kufikia nafasi za uongozi ya usimamizi ambaponitaweza kuongeza kwa wengine kuwashahuri na kushiriki maarifa nilioyapata kwa vijana au wafanyi kazi wapya. Kupitia nafasi hizo ningependa kuchangia kuboresha mifumo ya kazi, kuimarisha nidhamu na ubora, kuhakikisha mazingira ya kazi ya na kuwa salama ya haki na yanaohamasisha.

Napendelea kunyoa kuliko kuvaa ndevu kwa sababu hunipa hisia ya usafi, nadhifu na mpangilio mzuri wa muonekano. Kunyoa hunifanya nijisikie mwepesi na tayari kwa shughuli za kila siku. Hasa katika mazingira ya kazi ambapo muonekano safi na wakitaaluma unahitajika. Pia hunisaidia kuepuka usumbufu, kama kuwashwa kwa ngozi au kutunza ndevu mara kwa mara. Jambo ambalo kwa wengine linaweza kuhitaji muda na uangalizi zaidi. Zaidi ya hilo, kunyoa hunifanya nijisikid kujiamini kwani uso wangu unaonekana wazi na wenye nidhamu. Jambo linalorahisisha mawasiliano na watu wengine pia kunyoa kunanipa urahisi wa kubadilisha mtindo kulingana na tukio au mazingira. Iwe ni kazini, kwenye mikutano rasmi au shuguli za kawaida kwa ujumla napendelea kunyoa kwa sababu inanipa mwonekano safi, wakitaalamu au unaoendena na mtindo wa maisha yangu ya kila siku.

Mazaro kutoka dirisha ni mwangu ni jambo linalolipa amani, utulivu na wakati wa kutafakari. Nikitazama nje, mara nyingi ninaona mchanganyiko wa miti, majengo na barabara zinazopita karibu. Miti hutwa kivuli na rangi ya kijani, majengo yanaonyesha shughuli za kila siku za watu na barabara hubeba magari na watembea kwa miguu. Yote ya kichangia uhai wa mji au mtaa wangu. Mara nyingi pia ninaweza kuona wanyama wadogo au ndege wakirukaruka. Jambo linaloongeza uzuri na mandhari ya asili. Napenda zaidi kutazama nje asubuhi au mapema mchana. Wakati mwanga wa jua unapoguza miti na majengo. Na hewa ni safi na ya kupendeza, hii ni wakati mzuri wa kupata msukumo kupanga siku au kupumuzika baada ya kazi au masomo nchi hubadilika sana kutokana na misimu, majani hubadilika rangi, baadhi ya miti hupoteza majani na kutoa maua mapya. Na anga hubadilika kutoka kuwa angafu asubuhi hadi kwa rangi ya machweo jioni. Hali ya hewa pia hubadilika mvua hulete unyenyevu na rangi ya kijani yenye nguvu. Wakati jua kali hutoa mwangaza na hisia ya nishati. Nikitazama nje najisikia mwa mshivu, utulivu na furaha ndogo. Nikama nikitazama uzuri wa dunia inayoendelea na kunisaidia kupumuzika kiakili, kufikiria mambo kwa kina na kupata motisha ya kuendelea na shughuli za kila siku. Mandhari kutoka dirishani mwangu ni kama dirisha la maisha. Linanipa mutazamo wa uzuri wa kila siku. Na kumbu kumbu nzuri za mazingira yanayonizunguka.

Kila jioni kabla ya kulala ninafanya utaratibu maalumu. Unaonisa utulivu, usafi na maandalizi ya kuanza usingizi kwa afya. Kwanza hufanya usafi binafsi kama kuoga, kusafisha meno na kubadilisha nguo. Jambu linalonipa nidhamu na kunisaidia kuondoa uchovu wa mwili baada ya siku yenye shughuli nyingi. Hii pia husaidia mwili kuamsha mchakato wa kupumuzika na kujiandaa kwa usingizi wa kina. Baada ya hapo napendelea kupumzika kidogo kwa kutazama mazaro au kusoma kitu cha kutia moyo au cha kielimu. Mara nyingine napanga shughuli za kesho kama kazi au mikutano. Ili kuhakikisha siku inayofuata ina mpangilio mzuri. Na hakuna mashaka yanayobaki. Utaratibu husaidia akili yangu kutulia na kupunguza msongo wa mawazo. Zaidi ya hayo, mara nyingine ninatumia muda kufikiria au kuandika. Kumbukumbu za siku, kushukuru mambo mazuri yaliyojiri na kupanga malengo madogo ya kesho. Kwa kufanya hivo ninalala nikiwa na hisia za utulivu, kuridhika na motisha ya kuamka asubuhi kwa ari na nguvu. Kwa ujumla kila jioni ni muda wa kutafakari, kujipanga na kujiandaa kiafya na kisaikolojia. Jambo linaloongeza ubora wa usingizi na afya yangu kwa ujumla.

Wakati wa msongo wa kazi, ninachukua hatua mbalimbali za kupunguza shinikizo na kudumisha utulivu wa akili na ufanisi kazini. Kwanza napima kipaumbele cha majukumu yangu ili kuangalia ni kazi gani muhimu zaidi na ipi inaweza kusubiri. Jambo linalonisaidia mpangilio na kuondoa hisia za kuchanganyikiwa. Kupanga kazi kwa utaratibu kunanisaidia kushughulikia changamoto moja baada ya nyingine. Bila kukosa, umakini au kuchoka haraka. Pili napumzika kidogo kwa kupumua kwa kina, kutembea kidogo kubadilisha mazingira ndani ya muda mfupi. Jambo linalonisaidia kupunguza msongo wa mawazo na kuondoa uchovu wa akili. Mara nyingi napata msaada kwa kuzungumza na wenzangu au viongozi, kushiriki changamoto na kupata ushauri au suluhisho zinazoweza kurahisisha kazi. Zaidi ya hayo, napendelea kutumia mbinu za utulivu kama kuandika majibu kupanga ratiba au kutumia teknolojia za kufuatilia maendeleo ya kazi. Ili kuona ni hatua gani zimeshafanikishwa na ipi inahitaji kupewa kipaumbele zaidi. Kufanya hivi, kunanisaidia kudumisha nidhamu, kupunguza hofu ya kushindwa na kuongoza motisha ya kukamilisha kazi kwa ufanisi. Kwa ujumla wakati wa msongo wa kazi huchukuliwa kama fursa ya kujifunza mbinu bora za kusimamia wakati kushirikiana na wengine kuboresha uwezo wa kushughulikia changamoto hili kufanya kazi isionekane kama mzigo mkubwa bali kama changamoto yenye mpangilio inaoweza kushughulikiwa kwa akili tulifu na mbinu bora.

Tu kilicho nifanya nicheki ni tukio la kuchekesha nilioshuhudia au kushirikiana nalo na marafiki familia ua wezangu kazini. Mara nyingi ucheko utokea kutokana na michezo. Kejeli ya kirafiki awali sisizo za kawaida zilizoonyesha ucheshi. Kwa mfano nilikumbuka tukio moja ambapo rafiki yangu alijaribu kuonyesha ujuzi wake wa kucheza mchezo wa kuigiza. Lakini alikumbana na hali ya kichekesho bila ya kutarajia. Jambo lilonifanya nicheke kwa nguvu na kufurahia. Ucheko huo au kupunguza tu msongo wa mawazo bali pia ulileta furaha ya papo hapo na utulivu wa akili. Ukiniwezesha kupumzika baada ya shugli nzito zaidi ya ilo ucheko unifanya nijiskie karibu na watu wengine kuimarisha husiano na kuamasisha isia za furaa na matumaini mara nyingi kicheko kilichonifanya nicheke kinabaki kuwa kumbukumbu nzuri kwani kinaonyesha namna maisha yanaweza kuwa ye furaha ata katika mambo madogo au yasiyo tarajiwa.

Ndiyo, nimewai kuona bahari na uzoefu huo ulikuwa wa kuvutia na kukumbukwa sana. Mara ya kwanza, nilipoiona bahari, nilishangazwa na upana wake usio wa mipaka. Maji mengi yaliyoendelea Hadi Macho yanaposhindwa kuona mwisho wake na sauti ya mawimbi ikigonga ufukwe kwa mpangilio wa kuvutia. Mandhari hiyo humfanya mtu ajisikie mdogo mbele ya maumbile lakini pia mwenye amani na mshangao mkubwa. Nilivutiwa sana na upepo wa baharini. Harufu ya chumvi hewani na namna jua lilivyo na kisiwa juu ya maji na kutua mwanga wa kipekee kuona wakati wakitembea ufukweni wengine wakicheza majini wengine wakipumzika huku wakitazama mawimbi kuliongezea uzuri wa tukio hilo, bahari ina uhai wake. Ndege wa baharini, boti zinapopita na sauti ya maji, vyote vikichangia hisia ya utulivu na uhuru. Nikiwa baharini nilihisi furaha amani ya moyo na msukumo wa kufikiria kwa kina. Ni mali panapomsaidia mtu kusahau msongo wa maisha ya kila siku na kujikumbusha uzuri wa dunia. Kwa ujumla kuona bahari ni uzoefu unaobaki akilini kwa muda mrefu kwani huunganisha uzuri wa asili utulivu wa akili hisia ya kushukuru uumbaji wa mungu.

Wakati walikizo najistawisha kwa njia mbali mbali, zinazo lenga kupumzisha mwili, kukuza akili, na kuimarisha ustawi wangu binafsi. Kwanza kabisa ninatumia likizo kama muda wa kupumzika kikamilifu, baada ya kipindi cha kazi au masomo, ni kihakikisha na pata usingizi wa kutosha na kuondoa chovu ulio kusanyika. Kupumzika hunisaidia kurejesha nguvu na kuanza upya nikiwa na mtazamo chanya. Pindi ninajistawisha kwa kujifunza au kuendeleza ujuzi mpya kama kusoma vitabu kufuatilia kozi fulani fupi mtandaoni au kujifunza jambo jipya linalo nivutia. Hiyo hunisaidia kupanua maarifa yangu na kunifanya nijisikie ninaendelea kukua hata nikiwa mapumzikoni. Zaidi ya hilo, nina tumia muda huo na familia na marafiki. Kushiriki mazungumzo, matembezi au shughuli za kijamii zinazo nijenga mahusiano na kunipa furaha ya kihisia. Pia napenda kufanya shughuli za mwili kama kutembea michezo midogo au mazoezi mepesi ili kudumisha afya vile vile likizo ni wakati wakutafakari maisha na kuweka malengo mapya. Nikiangalia nilipo toka, nilipo na nilipo taka kufika. Kwa kufanya hivyo na jistawisha sio tu kimwili bali pia kiakili na kihisia na kurudi kazini nikiwa na nguvu mpya motisha na mwelekeo ulio wazi.

Ninafanya mambo mbalibali ili kuweka afya yangu iwe nzuri kwa kuzingatia mwili akili na mtindo wa maisha kwa ujumla. Kwanza kabisa najitahidi kula chakula chenye lishe bora. Kinachojumuisha matunda, mboga, proteini na wanga kwa uwiano unaofaa. Huku nikiepuka kula kupita kiasi vyakula vya mafuta mengi, sukari nyingi au vinafyosindikwa sana. Lishe bora hunipa nguvu, huimarisha kinga ya mwili na kusaidia mifumo ya mwili kufanya kazi ipasavyo. Pili ninafanya mazoezi ya mwili, mara kwa mara, kama kutembea kwa miguu kukimbia kidogo, au mazoezi mepesi ya kunyorosha mwili ambayo husaidia kuimarisha misuli kuboresha mzunguko wa damu. Na kudumisho uzito unaofaa, mazoezi pia husaidia kupunguza msongo wa mawazo na kuboresha hali ya moyo na akili. Zaidi ya hayo, ninahakikisha napata usingizi wa kutosha. Kila siku kwa sababu usingizi mzuri ni msingi wa afya, njema ya mwili na akili. Pia najitahidi kuthibiti msongo wa mawazo kwa kupanga kazi vizuri, kupumzika na kushiriki shughuli ninazozipenda. Vile vile ninafuata kanuni za usafi binafsi na afya ya kinga kama kunawa mikono mara kwa mara kufanya uchunguzi wa afya kwa vipindi vinavyofaa na kusikiliza ushauri wa wataalamu wa afya kwa ujumla kuzingatia jambo mambo haya hunisaidia kudumisha afya nzuri kuongeza ubora wa maisha na kuishi kwa nguvu na utulivu.

Napotaka kustarehe, huchukua muda maalumu wa kujipumzisha kimwili na kiakili ili kurejesha nguvu na utulivu wa mwili. Kwanza kabisa, napenda kujitenga kidogo na shughuli nzito za kazi au majukumu ya kila siku. Kisha napata nafasi mambo mepesi yanayonisaidia kupunguza mawazo. Kama kusikiliza mziki laini kutazama kipindi au fillamu ninayoipenda au kusoma kitabu kinachoniburudisha. Mambo haya hunisaidia kubadilisha mawazo na kuondoa uchovu wa akili. Uliokusanyika. Pia napenda kutembea taratibu, hasa jioni au mahali penye hewa usafi, kwa sababu kutembea hunisaidia kupumua vizuri, kutuliza akili na kufurahia mazingira yanayonizunguka. Wakati mwingine kustarehe kwangu huhusisha kukaa na familia au marafiki, kuzunguka, kucheka au kushiriki chai au chakula kwa utulivu. Jambo linalonipa faraja ya kihisia. Na kunifanya nijisikie kuungwa mkono. Zaidi ya hayo, napenda kutumia muda wa kutafakari au kupumzika kimya kimya. Nikiwaza mambo mazuri niliyopitia au kupanga kwa utulivu siku zijazo. Kufanya hivyo hunisaidia kujijua zaidi, kupunguza msongo wa mawazo na kupata amani ya ndani. Kwa ujumla, ninapotaka kustarehe nachagua shughuli zinazonipa furaha, utulivu na kunirudishia nguvu ya kuendelea na maisha kila siku.

Ningependa sana kutembelea mji wa Parisi ufaransa. Parisi huvutia kwa sababu ni mji mwenye historia ndefu. Utamaduni tajiri na uzuri wa kipekee. Ningependa kuona maeneo maarufu kama mnara wa Eiffel, makumbusho ya Lover na mtu wa sehemu na kujionea usanifu wa majengo ya kale unaochanganya na maisha ya kisasa. Pia parisi inajulikana kwa sana mitindo na chakula, ningependa kuonja vyakula vya, kutembea mitaani, nikiwaangalia, wasani wa mitaani, na kufurahia mazingira ya kimapenzi na tulivu, ni mji unao onekana kuwa na kasi ya maisha ilio sawa. Si ya haraka sana wala ya polepole kupita kiasi. Kutembelea parisi ungekua nafasi nzuri ya kujifunza utamaduni mpya. Lugha tofauti na historia duniani jambo ambalo hunipa msukumo na maarifa mapya. Kwa ujumla ningependa kutembelea parisi kwa sababu ni mji unaochanganya uzuri elimu na uzoefu wakipekee wa maisha.

Ndiyo, mimi ni mtu wa ubunifu. Ubunifu unaonekana katika namna ninavyofikiria. Kutatua matatizo na kuleta mawazo mapya katika mambo ya kila siku. Napenda kuangalia jambo moja kwa mitazamo tufauti na kutafuta njia bora zaidi ya uraisi za kulifanya. Ubu nifu wangu ujitokeza pia katika mawasiliano na upangaji wa mawazo. Napotoa maelezo napenda kuyaweka kwa mtiririko mzuri na kwa lugha inayoeleweka. Ili ujumbo ufike vizuri. Pia napenda kujifunza mambo mapya. Kwa sababu kujifunza uniongezea maarifa. Ambayo hunisaidia kuwa mbunifu zaidi. Zaidi ya hayo. Ubunifu unisaidia kuendana na mabadiliko. Kuboresha kazi na kuleta soluisho pale. Napokuwa na changamoto. Unifanya nijisikie uhuru kufikiria. Kujaribu njia mpya na kujiamini katika mawazo yangu. Kwa ujumla kuwa na mtu wa ubunifu. Unifanya nijisikie mwenye maendeleo, mwatisha na furaha katika maisha yangu ya kila siku.

Ninapenda kufanya kazi na wengine lakini pia ninaweza kufanya kazi pekeyangu kutegemea hali na ina ya kazi. Kufanya kazi na wengine hunipa fursa kubadilishana mawazo kujufunza mitazamo tofauti na kushirikiana kutatua matatizo. Timu nzuri huongenza ubunifu ufanizi uleta matokio bora zaidi kwa sababu kila mtu uchangia uwezo waki hata hivyo kuna nyakati ambapo kufanya kazi pekeyangu huwa muhimu hasa pale panapoitaji umakini mkuu kupata mawazo au kufanya kazi kwa kina bila usumbufu. Katika hali hiyo kufanya kazi peke yangu hunisaidia kuwa makini zaidi na kumaliza kazi kwa haraka na kwa ubora. Kwa iyo naona mchanganyiko wa kufanya kazi pekeyangu na kwa timu ndiyo bora zaidi unanipa uhuru wa kuwajibika binafsi lakini pia unijenga kijamii na kitaaluma. Kupitia ushirikiano na wengine.